Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenya afya na chenye kirubutisho muhimu kimwili. Maziwa yana kalisiamu ambayo husaidia kuimarisha mifupa na meno pamoja na protein inaypsaidia ukuaje na ujenzi wa misuli. Pia, hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda murefu. Napenda kunywa asubuhi au jioni hasaa yakiwa moto au yamechanganywa na chai. Zaidi ya hilo maziwa ni rahisi kupatikana na yanaweza kutumika katika vyakula mbalimbali kama uji, kahawa au kutengeneza mtindi. Kwa ujumla naona ni kinywaji rahisi lakini chenye manufaa makubwa kwa afya ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuoga na majimoto kwa sababu hunipa hisia utulivu na kunisaidia kupumzika. Baada ya siku ndevu, majimoto huupunguza uchovu wa mwili, huu saidia misuli kulegea, na pia huu nifanya nijisikie nime, zafishwa vizuri zaidi. Wakati wa baridi, kuoga na majimoto nifaraja kubwa kwa sababu hunipa joto na kuniondoa hisia za baridi. Pia inasaidia kufikiria vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, kuoga na majimoto ni njia nzuri ya kunjitunza na kuupa mwili mapumziko yanayo stahili.

Ninaanda ripoti za kazi kwa kufuata mpangilio na malengo yaliyowekwa. Kwanza, hukusanya taarifa zote muhimu kama takwimu, matokeo na maoni kutoka kwa timu au wateja. Kisha, hupanga taarifa hizo kwa mada ku ili iwe rahisi kueleweka. Baada ya hapo, huandika kwa lugha wazi na fupi nikihakikisha ninaeleza tatizo hatua zilizochukuliwa na matokeo yaliyopatikana. Pia, hukagua sarufi na makosa kabla ya kuwasilisha ili ripoti iwe ya kitaalamu. Mwisho, huhakikisha ripoti inajibu maswali ya msingi na inatoa mapendekezo yatakayosaidia kuboresha kazi au kufanya maamuzi sahihi.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo wa kujifunza na kujiboresha. Kwanza husikiliza kwa makini bila kukatiza ili nielewe hoja ya mtu mwingine vizuri. Najitahidi kita kutochukulia maoni kama shambulio binafsi bali kama fursa ya kuona mambo kwa mtazamo tufauti. Baada ya kusikiliza huchambua kama maoni hayo yana mantiki na yanaweza kunisaidia kuboresha tabia hasi au ujuzi wangu. Kama nakubaliana, huchukua hatua, kurekebisha. Kama sikubaliani, hutoa maelezo yangu kwa heshima. Kwa ujumla, naamini maoni ni muhimu kwa ukuwaji wa mtu binafsi na kitaaluma.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni pizza na sushi ambavyo vyote vina ladla tofauti na vyakula vya kawaida nilivyozoea. Pizza ilinivutia kwa sababu ya mchanganyiko wa jabini, nyama na mboga mbalimbali juu ya mkate laini. Sushi kwa upande mwingine ilikuwa ya kipekee zaidi kwa sababu hutengenezwa kwa wali na samaki mbichi. Jambo ambalo mwanzoni lilionekana la ajabu. Hata hivyo, baada ya kuonja, niligundua ina latha nyepesi na safi. Kuonja vyakula vya kigeni kunanisaidia kujifunza tamaduni za mataifa mengine na kunipa uzoefu mpya. Pia, hunifanya kuwa wazi kwa latha tofauti na kupanua mtazamo wangu kuhusu chakula.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa njia rahisi lakini yenye maana. Kawaida hutumia muda huo kutafakari mwaka uliopita kuangalia mafanikio niliyo pata na changamoto nilizokutana nazo. Hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na kuweka malengo mapya ya mwaka unaofuata. Pia napenda kusherehekea na familia au marafiki, tukila chakula kizuri, kusikiliza mziki na kuhesabu dakika za mwisho kabla ya saa kuingia mwaka mpya. Wakati mwingine, hutazama fataki au matangazo ya sherehe kwenye runinga. Kwa ujumla, naona mwaka mpya kama mwanzo mpya, unaonipa motisha ya kuboresha maisha yangu na kufanya maamuzi bora zaidi.

Mimi ni mtu anayependelea kuwahi badala ya kuchelewa kwa sababu kuja kwa wakati kunanisaidia kupanga maisha yangu vizuri na kuepuka msongo wa mawazo. Ninajitahidi kupanga ratiba yangu mapema nikizingatia muda unaohitajika kufika au kumaliza kazi. Kuwahi, kunanipa nafasi ya kukagua mambo ya mwisho kama kuangalia taarifa muhimu au kujiandaa kisaikolojia, jambo ambalo hunifanya nitende vizuri zaidi. Hata hivyo, najua mara nyingine kunaweza kutokea dharura au tatizo lisilo tarajiwa na wakati huo nasimamia kwa haraka ili kupunguza uchelewaji. Kwa ujumla, kujaribu kuwahi kunanifanya niwe na nidhamu kuaminika kwa wengine na kuonyesha heshima kwa muda wa wengine.

Ninasomea habari mitandaoni kupitia tovuti mbalimbali za habari mitandao ya kijamii na majukua ya majarida ya kidigitali. Kawaida napendelea kutumia tovuti zinazo julikana kuwa uaminifu na usahihi wa tarifa kama vile vyombo vya habari kubwa vilibyo na waandishi walio bobea. Walio bobea. Pia, mitandao ya kijamii huu nitolea habari mpya kwa haraka, lakini nahakikisha kusoma makala huu toka kwa vianzo vinavyo thibitisha ukweli wa habari hizo ili kuepuka upotoshaji. Zaidi ya hayo, hua nasoma blogu na majukwaa ya tarifa maalumu ya nayo husu masuara ni nayo ipenda kama sayansi, afya au teknolojia. Kwa ujumla, kusoma mtandaoni kuna nipa tarifa kwa wakati, kuna panua mtazamo wangu na kuna nisaidia kuwa na maamuzi sahihi kulingana na habari. Zilizo patikana.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri sana. Ambalo ni jambo ambalo nilifurahia. Mahali pale ilikuwa pwani ya Diani Kenya, ambayo nisehemu yenye mchanga mweupe bahari ya samawati safi na manthari yenye utulivu wa ajabu. Nilifurahia kutembea pwani kuogelea katika maji safi na kushuhudia machweo mazuri yanayometa baharini. Pia, nilijaribu michezo ya maji kama kite surfing na snow killing, jambo lililonipa furaha na uzoefu wa kipekee. Vile vile, tulitembea katika mtaa wa karibu na kufutiwaa na vyakula, vya baharini na tamaduni za wenyeji. Kusafiri mahali pazuri kunanipa nafasi ya kukumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kupata mitazamo mipya ambayo huongeza furaha na kurahisisha maisha kwa muda.

Siku ya leo, nadhani wazo nzuri ni kuchukuwa muda kidogo kila saa kuzingatia malengo na mpango wa siku. Kwa mfano, kabla ya kuanza kazi au shughuli yoyote, tunaweza kuandika mambo matatu muhimu ya ku. Fanikisha leo, kisha ku. Yagawa kwa vipindi vidogo ili kuhakikisha tunakamilisha kila jambo bila msongo wa mawazo. Pia ni wazo nzuri kuzingatia kupumsika kidogo kati ya kazi kama kutembea, kunywa chai au kufanya mazoezi madogo ili akili na mwili visikatae visikate tamaa. Vile vile kushirikiana na wengine kwa hisia nzuri na uwelewa kunaboresha mahusiano na kuongeza tija. Kwa ujumla wazo la leo ni kupanga vizuri, kufanya kwa nithamu na kuzingatia afya ya mwili na akili.

Ninajihisi kuwa tathmini na kazi ni muhimu sana kwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma. Kwa upande mmoja, zinanipa fursa ya kuona ni maeneo maeneo gani nafanikisha vizuri na ni wapi ninahitaji kuboresha. Hii, husaidia kutambua ujuzi mpya wa kujifunza, kuboresha nidhamu ya kazi na kuongeza tija. Vile vile tathmini hutoa maoni kutoka kwa wengine ambayo yanaweza unisadiia kufanya maamuzi bora au kurekebisha mbinu zangu. Ingawa mara nyingine inaweza kwa changamoto, kukubali mapungufu najitahidi kuona tathmini kama fursa ya kujijenga badala ya kutojiamini. Kwa ujumla, inachukulia tathmini za kazi kama nyenzo muhimu ya kukua, kujifunza na kufanikisha malengo yangu kwa ufanisi zaidi.

Kwa kawaida, napendelea upepo wa asili kuliko esi ingawa yote mawili ya nafaida zake kulingana na mazingira. Upepo wa asili huni fanya ni jisikie huru na karibu zaidi na mazingira hasaa unapovuma taratibu na kuleta hewasafi ndani ya nyumba. Pia, hauna kelele nyingi na huni saidia kupumzika bila kuhisi baridi kupita kiasi. Hata hivyo, katika maeneo yenye joto kali au unyevunyevu mwingi, Ac hua muhimu sana kwa sababu huweka joto katika kiwango kinachofaa na huu nisaidia kuzingatia kazi au kulala vizuri. Tatizo la Ac ni kwamba wakati mwingine huweza kukausha hewa au kusabibisha mafua au maumivu ya kichwa kama ikitumika kupita kiasi. Kwa ujumla napendelea upepo kwa matumizi ya kawaida lakini natumia Ac pale inapobidi sana hasaa wakati wa joto. Hasaa wakati wa joto kali.

Ili kujitunza kikamilifu ni nafanya mchanganyiko wa shuguli zinazohusisha mwili, akili na hisia. Kwanza huu ufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea, kukimbia au kufanya yoga ambayo huu nisaidia kudumisha afya, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za mwili. Pili na jitahidi kula vyakula venyelishe ikiwa nipamoja na matunda, mboga, protini na maji ya kutosha ili kuhakikisha mwili unapata virutubwisho vyote muhimu. Vilevile huchukua muda kupumzika kusoma vitabu, kuandika au kufikiria jambo linalo ongeza ustawi wa akili na kuimarisha ubunifu. Pia na zingatia afya hisia kwa kuzungumza na familia na marafiki kushirikiana au kufanya shugli za starehe kama kusikiliza mziki, kuangalia filamu au kupanda milima. Kwa ujumla kujituza kuna husisha mlinganjo kati ya mwili, akili na pia hisia.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa fursa, inanipea nafasi ya kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kuenda sambasamba na mababadiliko ya dunia ya kisasa. Kila mara ninapokutana na kifaa kipya, program mpya au mfumo mpya wa kidigitali huona kama fursa ya kupanua maharifa na kuboresha ufanisi katika kazi au maisha ya kila siku. Teknolojia hunirahisisha mawasiliano, upangaji wa kazi na hata burudani hivyo naona ni muhimu kuelewa mapema badala ya kuuchelewa. Pia inanisaidia kuwa mbunifu zaidi kwa sababu mara nyingi huleta njia mpya za kutatuua matatizo ya zamani. Ingawa wakati mwingine huweza kuwa changamoto kujifunza mambo mapya napenda kuchukulia hilo kama sehimu ya ukuwaji binafsi. Kwa ujumla, kujaribu teknolojia mpya kunanifanya nijiskie, ninaendelea, nina dhamani zaidi katika soko la ajira na niko tayari kukabiliana na mstakabali.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mawasiliano ya moja kwa moja na ya wazi. Iwe ni ana kwa ana au kupitia njia za ki digitali kama simu na ujumbe. Mawasiliano ya ana kwa ana hunipa nafasi ya kuelewa hisia za mtu kupitia sauti sura ya uso na lugha ya mwili. Jambo linalosaidia kujenga uwaminifu na mahusiano bora. Hata hivyo, katika mazingira ya kazi au mbali, napenda kutumia simu, barua pepe au mitandao ya kijamii kwa sababu ni rahisi na ya haraka. Muhimu zaidi, kwangu ni mtindo wa mawasiliano, napenda watu wawe waaminifu, waheshimiane na waseme kwa uwazi bila kuficha hisia au taarifa muhimu. Pia napenda kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza kwa sababu kunanisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuepuka migogoro isio ya lazima. Kwa ujumla, mawasiliano bora kwangu ni yale yanayojenga uwelewano, heshima na ushirikiano wa muda murefu.

Kwa kawaida nahifathi data yangu katika mchanganyiko wa hifadhi ya wingu na vifaa vya nje ili kuhakikisha usalama na upatikanaji wa taarifa wakati wowote. Hifadhi ya wingu kama Google Drive au OneDrive hunisaidia kupata file zangu kutoka kifaa chochote hata nikiwa mbali na kompyuta yangu. Pia ni rahisi kushiriki data na wengine bila kutumia flash au barua pepe ndefu. Kwa upande mwingine, hutumia hifadhi ya nje kama hard disk au flash disk kwa nakala rudufu. Hasa kwa faili muhimu kama nyaraka za kazi, picture na video. Hii, hunisaidia kuepuka kupoteza data endapo mtandao hauta patikana au account itapata tatizo. Pia, huweka neno siri na hatua za usalama kama uthibitisho wa hatua mbili ili kulinda taarifa zangu. Kwa ujumla napendelea kuhifadhi data kwa njia salama rahisi kufikiwa na yenye nakala zaidi ya moja.

Napendelea viatu ambavyo ni vyepesi, venye faraja na vinavyofaa shughuli mbali mbali. Kwa kila siku, napenda viatu vya michezo au sneakers kwa sababu vinatoa faraja vinaunga mikono miguu vizuri na ni rahisi kutembea kwa muda mrefu bila uchovu. Pia napenda viatu vya kawaida au flats vinavyofaa kazini au pahali pa kawaida kwa sababu vinaonekana vizuri na havichanganyi sana mavazi. Kwa sherehe au hafla maaumu napenda viatu venye mtindo lakini visivyo ngumu sana ili niweze kustarehe bila maumivu kwa miguu. Vile vile napenda viatu vinavyoweza kudumu, venye rangi zinazoweza kuendana na mavazi mengi na vinavyotoa muonekano safi. Kwa ujumla napendelea viyatu vinavyo, jumuisha faraja, mtindo na urahisi wa kutumia katika shughuli za kila siku bila kuto zaisha.

Malengo yangu katika kazi yangu ni mengi na yanahusiana na maendeleo binafsi, timu na kampuni. Kwanza, nataka kujifunza na kukuza ujuzi wangu kila siku ili kuwa mtaalamu bora katika eneo langu. Hii inamaanisha kuzingatia mafunzo, kushirikiana na wenzangu wenye uzoefu na kushughulikia changamoto kwa njia ya ubunifu. Pili, lengo langu ni kuchangia kikamilifu katika mafanikio ya timu na kampuni. Ninapenda kuhakikisha kwamba kazi yangu ina athari chanya ikiwemo kuboresha utendaji wa timu, kuongeza ufanisi na kufanikisha malengo ya shirika. Tatu, nataka kujenga mtandao imara wa mawasiliano na wateja wenzangu kwa sababu mahusiano mazuri husaidia kufanikisha miradi na kurahisisha mawasiliano kazini. Mwisho lengo langu ni kupata usawa kati ya kazi na maisha binafsi kuhakikisha kuwa ninaendelea kuwa na motisha afya njema na furaha kazini.

Kumbukumu nzuri niliyo na kutoka, ututoni ni ile ya kucheza na wenzangu, shambani, wakati wa likizo za shule. Kila wakati walikizo, familia yetu ingeenda shambani kwa sababu, kwa shambani kwa ubabu, na sisi watoto tulikuwa na uhuru wa kucheza kwenye majani, miti na mito midongo. Tulicheka, tukikimbiana na kujaribu mchezo mbali mbali kama kukimbia na kujaribu kushida kila mmoja, au kucheza na majani. Nilifurahia pia siku za kuvuna matunda kama ndizi na mapera kisha tukayaona tunakula pamoja na familia. Kumbukumbu hiyo inanikumbusha hisia za furaha uhuru na usalama pamoja na thamani ya uhusiano wa familia na marafiki. Hata leo ninapo kumbuka wakati huyo huo napata furaha na motisha. Kwani kumbukumbu hizo huufundisha umuhimu wakucheza kushirikiana na kuthamini wakati mzuri na wapendwa.

Mara nyengi, nafua nguo angalau marambili kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilio nazo na shugli za kila siku. Kwa kawaida, napanga siku malumu kwa jili ya kufua nguo ili kuepuka kuziwazisha kwa haraka au kushuglikia mzigo mkubwa maramoja. Wakati mwingine, ikiwa nguo zimetumika sana au zimechafuka kwa haraka, ninafua zaidi ya marambili. Pia, napanga kufua nguo kulingana na ina ya nguo. Ngu za kawaida kama shati na suruali huu pangwa pamoja lakini nguo nyeti kama za rangi au za harili hufanyw kwa njia maalumu ili zisiharibike. Kwa kutumia njia hii ninaweza kudumisha nguweza angu vizuri kwa kikisha zinabaki safi na kuwa na mbuda wakutosha wakuzikausha kabla ya kuvaliwa tena.

Nguo ninazovaa kazini nizile zinazofaa na zinazo endana na mazingira ya kazi. Zikihakikisha heshima na ustaarabu. Kawaida, napenda kuvaa shati yenye rangi tulivu au za kiofisi kama nyeupe, bluu au kijivu. Pamoja na suruali au sketi ambazo ni rasmi na rahisi kusogea. Wakati mwingine, ninaweza kuvaa blazer au jaketi nyepesi ili kuonesha mwonekano wakitaalam zaidi. Hasa kwenye mikutano au mawasiliano ya nje. Viatu vyangu ni vya kuvaa kazi. Vinavyo kuwa safi na visivyo na kelele nyingi kama viatu vya ngozi au flats. Pia napendelea kutumia vifaa vidogo vya mapambo kama saa au pete ndogo kuepuka vitu vikubwa vina vyoweza kuvuruga kazi. Kwa ujumla, nguo zangu kazini mchanga. Ni mchanganyiko wa urahisi, heshima na mtindo wa kitaalam. Huku nikihakikisha zinaniruhusu kufanya kwa kazi, kufanya kazi kwa ufanisi.

Wakati wa mapumziko kazini, najitumia kupumzika na kurejesha nguvu ili kurudi kazini na umakini zaidi. Kwanza, napenda kutembea kidogo au kutoka kwenye ofisi ili kupumzika akili na kuondoa msongo wa kazi. Pia, napenda kunywa chai kahawa au maji huku nikizungumza na wenzangu kwa njia ya kawaida, siyo tu kuhusu kazi ili kujenga mahusiano mazuri kazini. Wakati mwingine, najitumia kusoma au kusikiliza mziki mfupi ili kupunguza mawaza ya kazi na kupata raha ya ya akili. Vile vile, napenda kutumia dakika chache kupumzika kinyama, kwa mfano kuketi kwa utulivu au kufanya mazoezi madogo ya kupumua ili kuimarisha mwili na akili. Kwa ujumla, mapumziko yana nisaidia, yananisaidia kurudi kazini, mwenye nishati, mtazamo chanya na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi hasa wakati saa za kuenda baada ya kuamka na kunywaji cha jioni au kahawa. Wakati huu akili yangu iko safi, nguvu zangu za mwili na akili zipo juu na najisikia na motisha ya kushughulikia kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa. Asubuhi pia ni wakati mzuri wa kupanga kazi, kuandika mpango wa siku na kushughulikia kazi zinazohitaji ufikivu wa haraka na uamuzi mzuri. Aitdha, kwa sababu bado si umeme wa shughuli nyingi za kazini, kuna kizuizi kidogo cha usumbufu, hivyo ninaeza kushughulikia majukumu kwa utulivu na umakini zaidi. Baada ya asubuhi, nguvu za mwili na umakini hupungua kidogo, hivyo napendelea kutumia kipindi cha jioni kwa kazi zinazohitaji uvumilivu zaidi kuliko ubunifu mkubwa.

Ndio, napenda maua kwa sababu hunipa hisia zafuraha na utulivu. Maua yana uzuri wa asili unaovutia macho na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira. Kila aina ya ua inamvuto wake, iwe ni waridi, alizeti au maua ya porini. Yote hunikumbusha uzuri wa maisha na umuhimu wa kuthamini vitu vidogo vinavyotuzunguka. Pia napenda maua kwa sababu huleta harufu nzuri na huweza kubadilisha kabisa hali ya mahali kama nyumbani au ofisini na kufanya pawe na mvuto na raha zaidi. Kisaikolojia kuangalia maua hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya nijisikie mwenye amani. Zaidi ya hayo maua yana maana ya kihisia. Kwa mara nyingi, hutumika kuonyesha upendo, shukrani, au pongezi, hivyo hunifanya nione ni ishara nzuri ya mawasiliano na hisia chanya kati ya watu.

Kwanza kabisa, ningemshauri mtu anaye anza kazi, apange muda wake vizuri na kujua vipaumbele vya kila siku. Ni muhimu kuanza kazi kwa mtazamo chanya, akijua kwamba kujifunza ni sehemu ya mchakato wa mwanzo na hatari za makosa ni za kawaida. Pili ningemshauriawe na mawasilianoaziri na wenzake na wasimamizi akijenga uhusianonwa heshima na usaidizi. Pia ni vyema kuuliza maswali bila hofu ili kuelewa vizuri majukumu yake na kuhakikisha hana mashaka yanayoweza kuadhiri kazi. Ningemshauri pia kujitunza binafsi kuhakikisha anapata mapumziko, akilinda afya ya mwili na akili na kuondoa msongo wa kazi. Mwisho ni muhimu kueka malengo madogo na kufuatilia maendeleo yake kila siku. Kwani mafanikio madogo hutoa motisha kubwa na kujenga ujasiri wa kitaalamu.

Kwa kawaida, napendelea kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu kuna nipa na fasi ya kutumia ujuzi wangu wa uongozi na kuwasaidia wengine kufanikisha malengo yao. Kusimamia huniruhusu kupanga kazi kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu na kutoa muelekeo unaoeleweka kwa timu. Pia, napata kuridhika kuona maendeleo ya, wenzangu na mafanikio ya pamoja ya nayo tokana na ushirikiano mzuri. Hata hivyo, ninaamini kuwa kusimamiwa pia ni muhimu hasa kwa kujifunza na kuboresha utendaji. Kupokea maelekezo na marejesho na rejesho kutoka kwa kiongozi husaidia kukua kitaaluma, kuelewa matarajio ya kazi na kuepuka makosa. Kwa hivo, ingawa napendelea kusimamia, ninaona umuhimu wa pande zote mbili kwani zote huchangia katika kujenga uzoefu, nidhamu na ufanisi kazini.

Ndiyo, ninaona mwenyewe kama mtu wa ubunifu. Napenda kutafuta njia mpya na bora za kutatua changamoto kazini na katika maisha ya kila siku. Ubunifu wangu huonekana katika jinsi ninavyopanga kazi kushugulikia matatizo magumu na kubuni mbinu za kuogeza ufanisi wa timu. Pia napenda kujaribu mbinu tofauti, kujaribu teknolojia mpya na kutumia mbinu za kufikiria kinyume ili kupata wa matokeo bora. Ubunifu wangu pia husaidia katika mawasiliano kama kuwasilisha mawazo kwa njia inayoeleweka na kuvutia au kupanga miradi yenye mvuto na tija. Hata katika burudani au mapumziko napenda kutumia ubunifu kuunda njia za kufurahia muda kwa ufanisi. Kwa ujumla, ubunifu ni sehemu muhimu ya tabia yangu, kwani hunisaidia kuwa na mtazamo wa kipekee, kutatua changamoto na kufanikisha malengo kwa njia zenye tija.

Mimi kwa kawaida nakunywa angalau glasi nane za maji kwa siku. Ambazo ni takriban lita mbili ili kudumisha afya nzuri na kuendesha mwili vizuri. Kila siku napanga kunywa maji mara kadhaa si kwa wingi mara moja siku wa wingi mara moja ili kuhakikisha mwili unapata unyevu wa kutosha bila kuathiri figo au tumbo. Naanza siku yangu kwa kunywa kinywaji cha maji baada ya kuamka jambo linalosaidia kuamuka kuamsha mfumo wa mwili na kuongeza nishati. Pia napendelea kunywa maji kabla na baada ya kula na wakati wa mapumziko kaziini ili kubaki macho na makini. Wakati wa kufanya mazoezi au joto, au joto kali nakunywa maji zaidi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Kwa ujumla, kunywa maji ni tabia muhimu ya kudumisha afya, kuongeza nguvu na kuhakikisha akili na mwili vinafanya kazi kwa ufanisi.

Timu ya michezo ambayo mimi hufuata ni Arsenal kwa shauku kubwa. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu ya ushindi na ina wachezaji wenye kipaji cha hali ya juu ambao huonyesha ubora wa soka wa kiwango cha juu. Kila mechi ya arsenal hunipa msisimuko na furaha hasa pale wanaposhinda mechi za mechi ngumu au kushinda mchanuo mikubwa. Pia, napenda mtindo wa mchezo wa timu hiyo, unaujumuisha uchezaji wa mashambulizi yenye kasi, mpangilio mzuri wa kiufundi na ushirikiano wa wachezaji. Kuangalia Arsenal pia ni fursa ya kujifunza mbinu na mikakati ya soka, kwani hujifunza jinsi timu inavyo panga mashambulizi na kujilinda. Zaidi ya hayo ni burudani na njia ya kuungana na marafiki na mashabiki wengine, kushiriki hisia na mijadala kuhusu mechi na wachezaji. Kwa ujumla, kushabikia arsenal, kunanifanya nijisikie furaha, msisimuko na uhusiano na jamii ya mashabiki wa soka.

Tabia ninayopenda zaidi kwa wengine ni uaminifu kwa sababu hutoa msingi mzuri kwa mahusiano mazuri, kazi nina binafsi. Watu wakiwa waaminifu huwa wanawasiliana wazi wanashirikiana kwa wazi na wanafanya yale wanayosema bila hila. Tabia nyingine ninayopenda ni bidii kwani mtu anafanya kazi kwa bidii huonyesha motisha, wajibikaji na kujitolea kufanikisha malengo ya pamoja. Pia napenda watu wenye huruma na kujali wengine kwa sababu hunisaidia kuunda mazingira ya heshima, msaada na mshikamano wa kweli. Uwazi katika mawasiliano ni tabia nyingine ninayodhamini kwani husaidia kuepuka kutokuelewana na kuongeza ushirikiano wa kweli. Kwa ujumla, tabia hizi, uaminifu, bidip, huruma na uwazi, hufanya watu wawe, wakuaminika, wakushirikiana nao vizuri, na hutoa mfano mzuri wa tabia kazini na kwenye maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, naenda hospitali mara chache kwa mwaka, labda mara moja au mbili, hasa kwa uchunguzi wa kawaida au inapobidi. Sipendi kwenda hospitali bila sababu, lakini ninaamini ni muhimu kufanya ukaguzi wa afya angalau mara moja kwa mwaka ili kuhakikisha mwili uko sawa. Wakati mwingine, huenda hospitali nikiwa nahisi dalili zisizo za kawaida kama maumivu makali, homa ya muda mrefu au uchovu usioelezeka. Pia naweza kuenda kwa ajili ya chanjo, vipimo au shauri wa kitaalamu. Kwa ujumla, siendi hospitali mara nyingi lakini ninahakikisha nachukua afya yangu kwa makini, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba, na ukaguzi wa mara kwa mara hunisaidia kugundua matatizo mapema kabla hayajakuwa makubwa.

Napenda kufanya kazi na wengine kuliko pekeangu kwa sababu kazi ya kwa moja huleta mawazo mengi tofauti na husaidia kupata zuluhisho bora kwa changa moto. Kufanya kazi na timu hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wenzangu, kushirikiana ujuzi na kubadilishana uzoefu ambao huongeza ubunifu na ufanisi. Pia, mawasiliano ya wazi ndani ya timu huu saidia kupunguza makosa na kuongeza kasi ya kufanikisha malengo. Hata hivyo, ninaona umuhimu wa kufanya kazi peke yangu katika baadhi ya nyakati hasa kwa kazi zinazo hitaji umakini mkubwa au kupanga mawazo binafsi. Kufanya kazi pekee yangu hunisaidia kuzingatia zaidi bila usumbufu na kumaliza kazi kwa haraka. Kwa hiyo, kwa ujumla, napenda mchanganyiko wa kufanya kazi na wengine na kufanya kazi pekee yangu kwa sababu vyote vina faida zake na hunisaidia kuwa mfanisi katika mazingira tofauti ya kazi.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kuliko kelele kwa sababu hunisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuzingatia vizuri kile ninachofanya. Katika mazingira ya kimya ni rahisi kufikiri kupanga mawazo na kufanya kazi bila usumbufu. Pia mahali pakimya huu nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa na amani zaidi. Kelele nyingi huu ni chosha haraka na wakati mwingine kunifanya nikose umakini au nahisi kuchanganyikiwa.